Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kusuka nywele, yaani kuwa msusi wa nywele. Ni ujuzi ambao kwanza ukiweza kuupata, yaani nikiweza kuupata nikauwelewa, nikajua kabisa jinsi ya kusuka watu nywele. Ni ujuzi mbao uko vizuri sana, hauhitaji mtaji, mtaji inakuwa ni mikono. Na ni ujuzi ambao unapendwa sana, ni kitu ambacho wanawake wengi sana wanapenda kusuka nywele. Kwa hiyo ni kipata ujuzi wakujua jinsi gani ya kusuka nywele, nitakuwa nimepata mambo mengi, nitakuwa nimepata mambo mazuri, ni takuwa nimeweza kujihusisha na kitu ambacho, sita takiwa kutoa, yaani sita takiwa kuwa na mtaji, ispokuwa mikono yangu mimi mwenyewe. Ujuzi wa kuwasuka watu nywele ni mzuri sana. Na nikiweza kupata huu, nitakuwa nimefanikisha baadhi ya ndoto zangu za kuweza kusonga mbele zaidi kimaisha. Kwa sababu, nikijua kusuka nywele, kitu cha kwanza, mteja, anaweza akanifuata mahali nilipo. Sio lazima niwe na ofisi kwa ajili ya kusukia. Kitu cha pili mimi naweza kumfwata mteja mahali alipo. Kwa mfano labda mteja yupo ofisini kwake ananipigia simu njoo unisuke nywele mahali fulani. Sehemu fulani kwa hiyo mimi natoka naenda hadi mahali apo naweza kumsuka bila tatizo lolote. Lakini vile vile ni ujuzi ambao hauhitaji gharama kubwa. Yaani hauna gbarama ki ufupi. Kusuka watu nywele ni ujuzi ambao hauna gharama, lakini malipo yake ni mazuri. Kwa mfano ukienda kumsuka mteja, yeye atajiggaramia kwa kununua rasta za kusukia, au uzi wa kusukia, atajigharamia yeye mwenyewe, mimipale, nitakuenda tu ku msuka labda gharama ni ndogo sana, labda kuwa na sindano, kwa ajili ya kushonea, baada kuwa nimemsuka au kuwa na jagi la kupashia maji ya moto ili niweze kuchoma ile mikia ya nywele baada kuwa nimemsuka. Kwa hiyo ni ujuzi ambao ni mzuri kwa kweli kama ni kifanikiwa kupata huu ujuzi ni tafurahi sana. Na napenda sana kujifunza nimeshawahi kujaribu lakini nilishindwa kutokana na kwamba. Naona kama ni kazi nzito sana, yaani kutokana na kwamba sina uzoefu, yaani siwezi kabisa kwa hiyo, nikajaribu kujifunza, nikafikia mahali, nikashindwa hapo njiani. Lakini kama nitafanikiwa kupata kujifunza zaidi, labda nilishindwa kujifunza kwa sababu nilikuwa najifunza mimi mwenyewe kama mwenyewe. Bila ya kuwa na mwalimu wa kunielekeza. Nadhani ni kipata mwalimu mzuri ambaye anaweza kunielekeza. Nitafanikiwa na ninaweza kufanya vizuri zaidi. Na nita kavyo jifunza mimi. Itakuwa ni namna ya kipeke sana. Kwa sababu kwanza nitakuwa ni mtu wa kusikiliza na kufuata maelekezo ya mwalimu. Pili nitakuwa ni mtu ambaye ni natii na kujitahidi kuvifuatisha. Vile ambavo ni nafundishwa jinsi ya kuvifanya. Lakini pia nitajifunza kwa kufanya mazoezi kupitia vichwa vya watu mbali mbali ambao wanasuka nitakuwa nafanya mazoezi kwao na mchukua labda kama ni mtoto na msuka nywele za kawaida. Lakini hata kwa watu wazima naweza nikajifunzia na chukua rasta labda nanunua rasta chache kwa ajili ya kujifunzia na msuka nione maendeleo yangu wakati mzuri kuanza ni wakati wowote yaani kuanzia hivi sasa na kuendelea. Ni wakati ambao naweza nikaanza kujifunza ujuzi wangu. Na nikaujua vyema na nikaweza kuwa na kipaji changu binafsi. Nikaweza kuwa na wasuka watu. Na nikapata kipato kikubwa. Ukiwa na ujuzi wakusuka kwa kweli kupata kipi. Sio rahisi sana kukosa pesa. Ni rahisi zaidi kupata pesa. Kwa sabu unaweza uka msuka mtu nywele za mkono, shilingi elfu moja, uka msuka nywele za kawaida, shilingi elfu mbili, lakini uka msuka rasta, shilingi elfu kumi. Kwa hiyo nikipato ambacho nikipata uendelevu, ha lafu ni kipato ambacho kinashawishi na unaweza uka kipata kwa wakati na bila kutumia gharama yoyote zaidi ya mikono yako na kuhakikisha kwamba unajipatia pesa.